Je, umewahi kujiuliza una uwezo gani wa kipekee ambao wengine hawana? Je, kuna jambo fulani unalofanya kwa urahisi sana huku wengine wakiona nigumu? Kipawa kina umuhimu gani katika maisha ya mwanadamu? Nawauliza leo kipawa gani una? Kila mtu aliumbwa akiwa na kipawa chake hakuna aliyeumbwa bure kipawa kinaweza kuwa cha kuzaliwa nacho au chakujifunza na kukikuza kadri muda unavyo pita. Kipawa usaidia kujitambua, kujiamini na kuchangia katika jamii. Kwa upande wangu, kipawa nilichonacho ni kuwasiliana vizuri na watu. Ninauwezo wakueleza mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza wengine kwa makini. Kipawa hiki, hunisaidia kushirikiana na watu tofauti, kutatua migogoro na kujenga mahusiano mazuri. Je, si kweli kwamba mawasiliano mazuri hujenga amani na uelewano. Nimewahi kuona tatizo likitatuliwa kwa sababu mfano mwingine wa vipawa ni kuimba, kucheza, kuandika au kuchora. Wapo watu wana imba kwa sauti nzuri sana bila hata kufundishwa. Wengine, huandika hadithi na mashairi yanayoguza mioyo ya watu. Vipawa hivi hutumika kuburudisha, kufundisha na kuhamasisha jamii. Pia kuna vipawa vya vitendo, kama vile kupika vizuri, kushona, kutengeneza vitu kwa mikono au kuendesha biashara. Mfano, mtu anayepika chakula kitamu, anaweza kuanza biashara na kujipatia kipato kutokana na kipawa chake. Hata hivyo, kipawa hakiji bila juhudi. Kipawa kinahitaji midamu, mazoizi na subira. Mtu anaweza kuwa na kipawa cha michezo, lakini bila mazoizi, kipawa hicho kinaweza kupotea na kuto tumika ipasavyo. Kwa wengine, kipawa cha michezo kama vile kucheza mipira huwa kinatoka kwa mtu binafsi kutoka kuzaliwa kwake. Mtu anaweza kugundua kipawa chake baada ya kujaribu mambo mbalimbali. Ndiyo maana ni muhimu kujipa nafasi ya kujifunza na kujaribu vitu vipya. Kipawa ulichopewa ni zawadi yenye thamani kubwa. Kukitambua na kukikuza kunaweza kubadilisha maisha yako na ya wengine usidharau kipawa chako hata kama kinaonekana kidogo ni kipawa gani huna na unakitumiaje kuleta tofauti katika maisha yako na ya wengine? Asanteni.

Je, umewahi kujuliza ni kwanini kila asubuhi una amka mapema ili uwai safari yako? Ni mara ngapi umewahi kuchelewa kazini au shuleni kwa sababu ya usafiri? Na je, unafikiri njia ya usafiri unayotumia kila siku ina athiri vipi maisha yako? Leo, ningependa kuzungumzia mada inayotuguza sote bila kujali umri au kazi. Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Usafiri ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Bila usafiri, hatuwezi kufika kazini, shuleni, sokoni, hospitalini au hata kuwatembelea ndugu na marafiki. Njia ya usafiri tunayo chagua huathiri muda wetu, afya yetu, uchumi wetu na hata mazingira tunayo ishi. Kwanza kabisa, hebu tuangalie aina mbalimbali za usafiri tunaotumia kila siku. Watu wengi hutumia usafiri wa uma kama vile mabasi, daladala au matatu. Njia hii ni ya kawaida sana. Hasa mjini, faida yake kubwa ni gharama nafuu. Kwa mfano, mfanyikazi anaye ishi mbali na mji anaweza kutumia basi kila siku na kuokoa pesa kuliko angekuwa anatumia gari binafsi. Hata hivyo, usafiri wa uma una changamoto zake. Msongamano wa watu kuchelewa na wakati mwingine ukosefu wa usalama ni mambo ambayo wengi tumewahi kuyapitia. Je, ni marangapi umawai kusimama kwenye kituo ukisubiri basi kwa muda mrefu? Njia ya pili ni usafiri wa binafsi kama vile gari au pikipiki watu wanao miliki magari binafsi hufurahia uhuru wa kusafiri kwa wakati wao hakuna kusukumana, hakuna kusubiri basi, kwa mfano, mzazi anaye wapeleka watoto shuleni, kisha kuenda kazini, anaweza kuona gari binafsi ni suluhisho rahisi zaidi. Lakini pia, usafiri wa binafsi una gharama kubwa. Mafuta, matengenezo, bima, na ada za maegesho ni mzigo kwa wengi. Zaidi ya hapo, magari mengi na uchafuzi wa mazingira. Nja nyingine ya usafiri ni pikipiki, maarufu kama bodaboda. Njia hii imekua msaada mkubwa hasa katika maeneo yenye barabara, mbaya au foleni nyingi. Kwa mfano, mtu anaye harakisha kufika hospitalini au kazini, anaweza kutumia bodaboda na kufika kwa wakati. Hata hivyo, pikipiki pia ina changamoto za usalama. Ajali za bodaboda zimekua zikiongezeka hasa pale sheria za barabarani hazifuatwi ipasavyo. Kuna pia usafiri wa miguu. Watu wengi hudharau njia hii, lakini ni muhimu sana. Kutembea kwa miguu husaidia afya ya mwili, hupunguza gharama na hulinda mazingira. Kwa mfano, mtu anayeishi karibu na kazi au shule, anaweza kuchagua kutembea badala ya kutumia nauli kila siku. Je, umewahi kufikiria kua kutembea dakika ishirini kila siku ni mazoezi bora kulikobkukaa gym mara chache? Njia nyingine ni baisikeli. Katika baadhi ya nchi, baisikeli ni njia kuu ya usafiri. Hata kwetu, matumizi ya baiskeli yana anza kuongezeka baisikeli ni nafuu, haina uchafuzi wa mazingira na huimarisha afya. Lakini changamoto ni miundo mbinu. Barabara nyingi hazijatengwa kwa waendeshaji baiskeli, jambo linalo wafanya kuwa hatarini. Njia ya usafiri tunayotumia kila siku pia inaathiri muda wetu. Kuna watu hutumia zaidi ya saa mbili njiani kila siku. Fikiria muda huo ungeweza kutumika kusoma kupumzika au kuwa na familia. Pia, usafiri una athiri mazingira. Magari yanayo toa moshi huchangia uchafuzi wa hewa. Tunapo chagua njia mbadala kama kutembea, baiskeli au usafiri wa uma, tunachangia katika kulinda mazingira yetu. Kwa kumalizia, je, njia ya usafiri unayotumia kila siku inakufaa kweli? Asanteni.